Mimi hupenda kusoma vitabu vya aina mbalimbali. Kuna vitabu unapata kama vya historia, vinaelezea historia za nchi, za uvumbozi venye umefanyika. Hizo ndo huwa napenda sana kusoma. Kuna vitabu kama vya teknolojia, vinavoelezea venye teknolojia imezidi kukua. Venye teknolojia ya kitambo ilikuwa nathifu yenye haina maana na ikazidi tu kubadilika venye imebadilika. Adi saa hii teknolojia iko katika hali nzuri ya wastani sana. Hivo ni vitabu pia napenda kuvisoma sabu ni historia pia zinaelezea venye teknolojia zilianza vitabu vengine navopenda kusoma ni tamthilia ni vitabu vya ubunifu tu wa watu wenyewe vitu kama utengano hivyo vitabu huwa navipenda sana vya fasihi sababu huwa unaona uvumbuzi wa mtu na mwandishi venye uko na unaona kila mtu venye inaeza vumbua na kutengeneza kitu ambacho ata hakiko na kikawa adi ukadhani ni kitu cha ukweli Pia huwa napenda kusoma vitabu vyenye hivi biografia sabu huwa zinalezea maisha ya watu Unapata kujua mtu flani flani alifanya nini katika maisha yake na ni yapi bora na yapi maovu aliyoyafanya Sasa hivyo ni vitabu ambavyo huwa napenda kuvisoma sana ili nijue dunia inavoenda na kila kitu kinavoenda katika hii dunia.

Mimi kusema kweli kusoma gazeti niliacha kitambo sana nikiwa mtoto Wakati nilikuwa nasoma tu mahali pa mambo yanaongelea mambo ya sporti pekee yake Mimi hupenda sana kupata habari zangu mtandaoni sababu napata habari mbali mbali kutoka kwa biashara habari za matokeo ya hivi karibuni na habari nyinginezo. Sasa mimi habari zangu sana sana huwa napenda kutoa mtandaoni Kwa mtandao wa twitter ambao sikuhizi unajulikana kama x Hapo ndo sana sana napata habari zangu sabu watu huongelea mambo tofauti tofauti na vitu vya nchi tofauti Unaona kwa wakati mmoja ambapo gazeti unapata haina saa zingine haina mambo yanafanyika kwa nchi zingine ama itaandika kitu kitakachofanyika leo Utaipata kwa gazeti ya kesho Lakini unaona ukitumia mtandao kupata habari Kitu kinapofanyika pindi kinapofanyika tu Unakipata Sasa huwa naona mtandao ni sehemu nzuri sana ya kupata habari Kwa wakati ufaao kuliko kungoja kusoma gazeti ambayo itaandikwa kesho yake na pia Kupitia gazeti unapata habari huwa haiandikwi kikamili juu Inategemea na mwandishi mwenye ataandika nini na nini hataandika Lakini ukiangala mtandaoni huwa unapata kila kitu unachohitaji kiko hapo Niwewe mwenyewe tu usome chenye unataka ili ulewe mbona jambo fulani ilikuwa inafanyika hivi na hivi kuliko gazeti ambayo mwandishi ataandika na kuna mwenye ataipitia Kuna vitu watatoa na vitu hawataandika na saa ingine una huwa unapata magazeti ya nafungiwa sababu wameandika vitu haviitajiki Lakini katika mtandao, kitu chochote kinaweza andikwa kwa hivyo mimi hupenda kusoma habari sana katika mtandao kuliko habari zenye ziko kwa gazeti.

Mimi huwa sipendi kutumia asali lakini mara nyingi nikisoma mtandaoni huwa naona wakisema kuwa asali ni nzuri katika afya ya binadamu na kuna madini kadha wakadha ambao zinaongeza kwa mwili wa binadamu na pia asali inaeza tumika ili kunufaisha maisha ya binadamu. Lakini mimi sana sana asali huwa hata ni kiwanayo kitu naeza tumia kwa asali labda ni ipake kwa mkate lakini matumizi mengi sana huwa sina ya asali sababu sijui kuitumia vizuri. Sasa siezi sema mimi ni mtu wa kutumia asali mara kwa mara sababu ni kitu naezatumia hata mara moja kwa mwaka ama Baada ya miaka miwili ndio ni pate kuitumia Pia kupata asali katika hizi soko zetu Asali ambayo haijiaongezwa vitu kemikali kadha wakadha si rahisi Sasa iyo pia hunizuia sana kununua asali sababu Siezijua ni asali gani yenye ni inastahili ambayo imetolewa tu kwa nyuki na nikaletewa na haijiaongezewa kemikali Sasa mambo hayo yakiangaliwa na sirikali ili kutoa asali bandia katika soko na kuwacha asali kamili Hilo linaeza nisaidia pia mimi kuendelea kutumia asali vizuri sababu hapo nitapata matumizi mengine na nitazidi kuipenda Lakini kwa sasa huwa siipendi sababu asali nyingi katika soko huwa zifiki Si za hali nzuri.

Kabla sijaweka malengo yangu ya mwezi, uwa nangalia mwezi ambao umeisha ama uliopita. Ni kiwango gani nilichojiwekea ya malengo, ni kiwango gani nilifikisha na kiwango gani cha malengo sikufikisha. Sasa hapo ndo wana naitumia hili kupima ni malengo gani ambayo huo mwezi tunaanza. Ni malengo gani nataka nifikishe na malengo gani naona ambayo bado siezi fikisha huwa naitoa. Sasa mimi kupima malengo yangu ya mwezi ambao tuko uwa naangalia mwezi uliopita kwanza. Nijue ni malengo gani siku fikisha na gani nilifikisha na ni kwanini siku fikisha na kama naeza badilisha ili huu mwezi Pia nifikisha na pia malengo naweka kulingana na mipango ambayo ni konayo kazini Sasa ingine unaezaeka malengo na mipango ya mabosi wako kazini Unapata ni tofauti Sasa ukisha pata mipango ambayo yako ka tika uwo mwezi Unaweza kuyalinganisha na malengo yako vizuri na ukapata unaitimisha malengo ambayo uko nayo ya mwezi Lakini kama hujui mipango ambayo yako ya io mwezi na unaweka tu malengo bila kujua yu mipango unapata changamoto sana kutimiza iyo mipango sasa unafawa kujua ni mipango gani unapangiwa katika muezi kwa kazi ndowewe pia weze kupanga malengo yako na uweze kuyahitimisha sasa hilo ndoa ni muhimu kwangu katika kupanga malengo yangu ya mwezi.

Mimi kucheza na watoto huwa inategemea na miaka yao na ni mtoto wa jinsia gani ndiyo niamue kama naweza kucheza naye na uhusiano watu unayepewa ni lazima niangalie. Unapata kama ni watoto ambao wako katika familia yako ya moja wa jamii yako, kwa hiyo hawa ni rahisi kucheza naye sababu haina shida yote. Lakini ikiwa ni watoto kama majirani unaangalia miaka na jinsia ambayo ni mwema. Kuna miaka ambayo watoto wakiwa nao huwa sirahisi ucheze nao kwa sababu mchezo unataka kucheza nao labda hawaijui. Ama hawawezi ama jamii pia yenye unaishi wanaweza wa kuchikulia vibaya sana. Sana sana kucheza na kama mtoto wakike. Huwa wanaweza kuchukulia unamalengo mabaya nao. Sasa mara yingi huwa sipendi kucheza na watoto kama hawa. Huwa waweka mbali na mimi ili kwa usalama wangu mwenye. Lakini wakiwa watoto wakiume pia unangalia kuanzia miaka mitano kwenda mbele. Au unaweza kucheza nao hata michezo kama ya kandanda. Na mchezo mingine ambayo wa toto wa kiume wanapenda. Lakini mwenye chini ya miaka mitano huyo ninatafuta michezo rahisi. Ambayo naweza kucheza naye ambayo haiwezi mzuru. Sasa kwa kucheza na watoto mimi huwa hilo hayo ndiyo maneno huwa naangalia kabla ni amue kama wewe mtoto nitacheza nae amasitacheza nae.

Kuna mambo mengi tofauti ambayo hunipa motisha kazini. Ukipewa kazi ambayo inafaa na wewe na unaifanya kwa jinsi ifaavyo. Huwa inakupa motisha hata kufanya kazi zingine ambazo utapewa sababu unajua ni kazi unawezana na wewe na umepewa muda ambayo unafaa ili kufanikisha hiyo kazi. Pia kitu kingine kinachopeana motisha kazini ni katika malipo. Unapata kazi ambayo inakulipa kwa wakati ufao na pesa ifaao. Huwa inakupa motisha kufanya kazi sababu unajua mwisho wa siku ama mwisho wa mwezi. Uko na kitu ambacho utapokea, ambacho ni cha maana na pia utalipa kwa wakati wafaao ili uweze kukithi mahitaji yako mwenyewe kwa wakati pia ambao unafaa na pia kazini motisha unaweza pewa na kila wakati ukifanya kazi nzuri Unapongezwa na mabosi wako ama na wafanya kazi wenzako Unapata hizi pongezi huwa zinakua motisha kufanya kazi zaidi sababu unajua kazi nzuri ambayo unaifanya inajulikana na wanaiona na pia wanakupa motisha zaidi wakati wanakupatia zawadi ili kukupa motisha zaidi kuendelea na kazi nzuri kwa kazi uliyoifanya na pia ili kazi zingine ambazo zijazo unaeza zifanya kwa hali nzuri sana sasa hivyo ni vitu ambavyo vinapeana motisha nzuri kazini na huwa vinafaa kufanya ingawa huwa kampuni nyingi hazifanyi lakini wakianza kufanya hivyo watapata wafanyi kazi wao wanapewa motisha na wanafanya kazi nzuri na wanamaliza kazi zao kwa wakati ufaao na myda ufaao na kwa kasi ambayo inafaa na utapata kazi zinaenda vizuri sana.

Katika kuchagua marafiki wapya mimi mara nyingi huwa kuna mambo wakadha wakadha wakadu wakadu wanaangalia ndoo nijuwe kama mtu anaeza kuwa rafiki yangu ama hawezi kuwa rafiki yangu. Sababu kuna marafiki ambao kiwanao unapata wanakupoteza kimaisha na kila atua unayopiga ili kujendeleza unapata inarudi nyuma sababu ya vitu ambavyo wanafanya. Kuna marafiki kama wanautumia miadairati, wanautumia vitu kama pombe, hao siwezi kuwa nao sababu mimi vitu ivo situmii. Sasa hua napata na jitenga na watu kama au na nakaa nao mbali sana Pia katika kuchagua marafiki hua naangalea ni marafiki ambao tuneza zaidia na kima wazo kama venye tunaeza jiendeleza kimeisha kwa kujiongeza hali ya fedha ama ni marafiki ambao waneza kuzaidia na nini katika maisha yako kuwa na marafiki ambao waneza kuzaidia katika maisha na mawazo na pia venye oneza jiongeza ki akili na kifedha wanafaa na hiyo pia hua nazingatia sana kabla nitengeneza marafiki wapya. Pia katika kutuneza marafiki wapya vitu uwazingatia ni Je, unajuana na marafiki zangu wengine, kama unajuana na marafiki zangu wengine na nirafiki zao Pia tunaeza kuwa marafiki sababu tunaeza kuwa zote tunapendea vitu ambavyo vinafanaana na tunaweza elewana katika mawazo Sasa hivyo ndo wanachagua marafiki wapyo na pia nikienda mahali ambapo sijui mtu yote uwa nakaa nakuangalia kila mtu anavoka na unamua ni nani unashikana nae kwanza ukimangalia, ukiona hakufai unaenda kwa mwingine mnashikana tu ivo hadi upate mtambayo unaona anaeza faa kuwa rafiki yako wakaribu. Hapo ndo unamua ni nani anakuwa rafiki na nani hafai kuwa rafiki.